Napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mpangilio mzuri kwa sababu mazingira ya aina hiyo hunipa nafasi ya kufikiri kwa kina na kufanya maamuzi kwa umakini. Mahali palipo safi penye hewa ya kutosha na mwanga wa asili hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku bila msongo wa mawazo. Vile vile huvutiwa na mahali palipo na watu wenye heshima na mawasiliano mazuri. Ni nathamini mazingira ambayo watu wanashirikiana, kusaidiana na kuheshimiana bila kujali tofauti zao. Aina hii ya mahali hujenga amani ya moyo na huchochea mshikamano. Jambo linalofanya kila mtu ajisikie salama na kuthaminiwa. Pia napenda kuwa mahali panapotua fursa za kujifunza na kujiboresha. Iwe ni kazini shuleni au katika jamii mazingira ya nayo chochea ubunifu, maarifa mapya na maendeleo binafsi, hunifanya nijisikie ni naendelea kukua. Mahali pa aina hii hunipa motisha ya kuweka malengo na kujitahidi kuyafikia kwa bidii. Mwisho na pendelea mahali palipo na uwiano katia kazi na mapumziko. Mahali ambapo mtu anaweza kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini pia apate muda wa kupumzika na kufurahia maisha. Uwiano huu hunisaidia kudumisha afya ya akili kuongeza tija na kuishi maisha yenye kuridhisha kwa ujumla.